Mji ambao ningependa kuutembelea duniani ni Tokyo. Nimesikia mengi sana kuhusu mji huu. Na ningependa kuutembelea kwa sababu ya kuangalia vile vyakula ambavyo wanakula na vile vile mavazi. Zaidi, vile vile mji huu unavituo mbalimbali ambavyo ningependa kuvitembelea na kuvijua zaidi.

Michezo ambayo napenda kushiriki na kutazama ni mchezo wasoka. Na upenda mchezo huu kwa sababu wachezaji mbalimbali huonyesha ugwiji wao. Mchezo wakushangaza ambao niliutazama ni kati ya Asenali na Manchester. Mchezo huu maranyingi mimi napenda kutazama mchezo huu nikiwa nyumbani ama vile vile nikiwa kwenye vilabu na marafiki zangu. Wakati ninautazama mchezo huu, huwa ninahisi ninafuraha na vile vile wachezaji hunipa motisha.

Napenda kusoma na kuandika. Mara nyingi, mimi ninaposoma, ninapenda sana kuandika. Naamini kuwa, nikisoma nikiandika, hunisaidia sana. Kukumbuka yale mambo muhimu ambayo nimeyasoma katika fitabu mbalimbali.